Je unasoma gazeti ndiyo mimi huwa nasoma gazeti na nikisoma gazeti huwa naweza kupata mambo ambayo yanaendelea katika dunia na pia naweza kupata uongozi mzuri ambao utaweza kuniongoza katika siku zangu za usoni na pia huwa naweza kuona jinsi ulimwengu unaendelea na jinsi watu wanavyoendelea katika sekta tofauti tofauti za nchi.

Unapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu kwa soko. Soko huwa ina vitu vingi sana na nikienda pale nitaweza kupata bidhaa tofauti tofauti na sitaweza kuzunguka nikitafuta sana. Kwa maana vile vitu ambavyo navihitaji viko tu pale na sitaweza kwenda mahali mbali kabisa.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Mimi huwa nafanya hivi kupunguza matumizi ya plastiki. huWa naha kikisha kwamba kwenye nyumba yangu hakuna plastiki mingi. Siku hizi kuna glesi na yeyote anawezatumia glesi kulingana na plastiki. huWa inafanya mahali panakuwa pachafu na pia ile kuharibika kwenye kwa plastiki. huWa ukizitupa zinafanya kunakuwa na uchafu mwingi. Lakini glesi huwa inakua ya utaratibu na kuzitumia hakuna mambo ya kuchafua mazingira.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki yangu wa karibu zaidi nilimpata pale kazini na huyu ni rafiki ambaye tunayefanya mambo yetu mengi sana pamoja na kile ambacho kinafanya niwe rafiki wa kweli ni kwamba huyu rafiki huwa anataka usaidizi kutoka kwangu. Na mimi kama rafiki lazima tu niwe pale kumsaidia wakati wowote ambapo anataka msaada wa dharura. Na huyu rafiki kusema ukweli ni rafiki mzuri na ni rafiki ambaye ana tabia nzuri na ukiwa na yeye unaweza jua vitu vingi sana vya kimaisha.

Unashambuliaje mabadiliko kazini? Unashambuliaje mabadiliko kazini. Mimi hushambulia mabadiliko kazini hivi. Huwa nahakikisha sisi wote wenzetu. Tumeweza kutimiza ahadi ya kufuata kile ambacho wakubwa wetu wanatuambia. Tukiweza kufanya hivyo. Bure bilashe kutakuwa na mabadiliko. Na pia tutaweza kutimiza ahadi ya kutengeneza malengo ya kazi na pia tutaweza kutimiza ahadi zetu na ndoto zetu kama wafanyikazi wa kampuni.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati wa mgogoro na mtu, mimi huwa najituliza najaribu kuelewa yule mtu anajaribu kusema nini. Na kama amekuja sana, huwa najituliza na kupumua ndani na kupumua nje na kujiambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Mimi huwa naona haina haja tusumbuane na mtu sana ilhali wewe mwenyewe kama unajielewa na unaweza kufanya kitu ambacho kinakupendeza huwa naona nijituliza na kisha mambo yote yatakuwa sawa.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaindi? Huwa napenda agosti. Agosti huwa unakuwa mwaka mzuri wa, mwezi mzuri wa mwaka na pia mambo mengi huwa hayafanyiki pale kama vile kukuwa na malikizo hapana. Huwa unakuwa mwaka mzuri na kila mtu anafanya kazi kwa ufasaha akijua kile ambacho kimemleta kazini.

Je umewai kuona bahari ndiyo nimewai kuona bahari na nimeiona wakati nilipopelekwa na mzazi wangu kutembelea pale na hilo bahari lilikuwa zuri kabisa na niliona ina maji mengi na watu wengi wako pale pia wanaweza kutazama na kutengeneza filamu kutokana na hiyo bahari.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Mradi mpya wa kazi nitauanza hivi. Nitaweza kuita marafiki zangu wa kazi au wale ambao wataweza kujitokeza na kukua kwenye mradi wangu. Na hapo ndipo tutaweza kuongea sisi sote na kuweza kujadiliana. Jinsi ambavyo tutaweza kujikimu katika mradi huu na kuweza kuhitaji mambo ambayo yataweza kutuskuma mbele katika mradi huo. Na kisha uweze kutusaidia katika siku zetu za usoni.

Unapenda kwenda madukani lini? Mimi huwa napenda kuenda madukani siku yoyote ambayo nimeona sina kitu cha kufanya. Nikienda pale na niko na pesa zangu huwa naitaji bidhaa tofauti tofauti ambazo zimekosekana kwa nyumba na nikiweza kununua hivyo sitoweza kujisumbua sana kuenda sokoni. Kwa sababu maduka yako tu pale karibu na naezaenda wakati wowote ambapo nimejisikia kuenda na kuna vitu ambavyo haviko kwenye nyumba.

Je umewai kusafiri kwa nege la sijawai kusafiri kwa nege lakini nina matumaini kwamba siku moja nitaweza kusafiri na pia ni mimi huwa natamani sana siku moja nije nisafiri kwa nege manake wale ambao wamesafiri huwa wanasema huwa inakua ni nzuri kabisa na huwa inachukua masaa machache sana kufika pale penye ulikuwa unaitaji kujaribu kulinganisha na magari. Lakini nina imani kwamba siku moja nitaweza kusafiri kwa ndege.